Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya embe. Hasa ikiwa imetengenezwa kwa maembe mbivu na safi bila sukari nyingi. Napenda ladha yake kwa sababu ni tamu kwa asili. Nzito kidogo na inanipa hisia ya kushibisha na kunipa nguvu. Mara nyingi hunikumbusha siku za joto na nyakati za mapumziko. Hasa ninapo ikunywa mchana au baada ya shuguli nyingi. Pia napenda juisi ya embe kwa sababu ina virutubisho kama vitamin A na C ambavyo ni vizuri kwa afya. Wakati mwingine, napenda kuchanganya na matunda mengine kama chungwa au nanasi ili kupata ladha tofauti. Kwa ujumla, juisi ya embe hunipa furaha, huniburudisha na hunifanya nijisikie nikiwa na nguvu na hali nzuri.

Napenda kunyoa ndevu kwa sababu hunifanya nijisikie safi na nadhifu zaidi. Kunyoa pia huniweka kuwa na muonekano wakimasomo au kazi hasa wakati wa mikutano au matukio rasmi. Hata hivo, wakati mwingine navaa ndevu nene kidogo, ili kubadilisha mtindo na kujisikia tofauti. Kwa ujumla, kunyoa kuna nipa hisia ya usafi na utayali kila siku.